Je, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo mi nimewahi kufuga mnyama. Kwanza wanyama wengi tofauti tofauti. Wa kwanza nimefuga kuku, nimefuga kondoo, nimefuga ngombe, nimefuga pia ndege. Na mi naezasema kila mnyama yuko na mahitaji yake ju si kila mnyama atakula vile mwingine anakula. Wanyama wengine wanatumika kwa manufaa fulani, unaeza pata kuku ni wa mayai, wengine wanafuga kuku ju ya nyama. Kuna mwenye wana mwenye anafuga ngombe, ngombe utapata mingi ukiwa unafuga ju ya maziwa. Lakini kuna mwingine atafuga ju ya nyama pale. Halafu kuna nyama kama ndege. Ndege ni mimi nitamfuga ju ya kuleta mazingira yawe masafi na ya kuvutia. Kuna wengine watafuga ndege pale ili wauze. Pia nimefuga hadi paka. Paka anafugwa ju afukuze panya na yeye pia hata si eti utamfuga akule nyasi. Yeye hukula nyama sio lazima umnunulie nyama maana hatafaida ajitaftie.

Ndiyo mimi hupenda kucheza michezo ya ubao. Kwa mtazamo mpana kuishi siku moja bila? Jee unapenda kucheza michezo ya ubao. Ndio mimi napenda kucheza mchezo ile vile inasaidia mwili inachangamsha Bongo Na inahusisha watu inaweza kutangamana na wenzako.

Ndiyo, mimi? Mimi hupenda kusoma maoni mtandaoni? Kwa tahathari ya tahathari na kwa malengo maalum, maoni ya watu mtandaoni yanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kunipa mitazamo tofauti. Kunisaidia kuelewa mawazo ya wengine na wakati mwingine kuniongezea. Maarifa kuhusu mada flani. Hasaa ninapokuwa nina nitafuta taarifa kuhusu jambo jipya. Kusoma maoni hunisaidia kuona jinsi watu wanavyoichukulia kwa we uzoefu wa kweli. Hata hivyo sifanyi hivyo kila wakati bila kuchuja. Nafamu kwamba si kila maoni mtandaoni ni ya kweli ya au ya au yenye kujenga baathi ya maoni huathili huathiliwa na hisia kari upendeleo au taarifa zisizo sahihi. Kwa hivyo ninapenda kusoma maoni kwa mtazamo wa kuchambua. Naangalia hoja sababu zinazozotolewa. Pia kusoma maoni mtandaoni hunisaidia kuboresha fikra huru na uvumilivu inanifanya nitambue kuwa watu wana mitazamo tofauti kulingana na malezi mazingira na ozoefu wao wa maisha. Hili hunisaidia kuheshimu tofauti za mawazo na hujifunza jinsi ya kujieleza kwa busara. Hata pale ninapo tofautiana na wengine. Kwa upande mwingine mi ujaribu kuwe kuwepuka maoni yenye uchuki matusi au yanayochochea migogoro kwa sababu mara nyingi hayana faida na yanaweza kuadhiri hali ya kisaikolojia. Badala yake hujikuta katika maoni yenye jeda na wa heshima na yanayojenga.

Mimi pangu napenda kuchora na kupaka rangi hasa kwa sababu ni njia nzuri ya kujieleza na kupumzisha akili kuchora hunipa nafasi ya kuonyesha mawazo hisia au hata ndoto ya kutumia michoro badala ya maneno. Wakati mwingine ni rahisi kueleza jambo kupitia mchoro kuliko kwa kuzungumza au kuandika. Kwa upande wa kupaka rangi, napenda sana kwa sababu rangi, ina uwezo wa kuathiri hisia na hali ya moyo, kuchagua rangi, kuzichanganya na kuona picha ikikamilika taratibu hunipa hisia ya utulivu na kuridhika. Ni shughuli inayosaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hasa baada ya siku ndefu au yenye shughuli nyingi. Wakati ninapaka ragi akili yangu hupumzika na ninajikuta nikiwa makini zaidi kwenye kile ninachofanya kwa wakati uzo ubunifu na umakini. Nanifundisha kuwa mvumilivu kuzingatia maelezo madogo na kukubali kwamba si kila kitu kinahitaji kuwa kamilifu wakati mwingini makosa madogo kwenye mi. Kwa ya mchoro naweza kuleta ubunifu mpya au wazo jipya kabisa. Kwa upande wa kujifunza shughuli hizi hunisaidia kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Najifunza kutazama maumbo, vizuri na rangi katika mazingira nao na hunizunguka. Iwe ni mandhari ya asili watu au vitu vya kawaida. Hii huniongeza uwelewe na kunifanya nidhamini sanaa katika maisha ya kila siku.